Ninafanya nini asubuhi ninapoa mka. Nina amuka, ninaanza kwa maombi yangu ya kumshukuru mola. Alafu ni kiamuka, naenda moja kwa moja hadi sebuleni. Ambapo nienda na jitaharisha, naenda naoga bafuni. Alafu ni kitoka hapo, nala kiamshakinywa. Alafu ni jitayarisha naenda kazini.

Sababu ya kutumia kompyuta zaidi ni hii. Kompyuta inafanya kazi iwe rahisi na pia unapoandikia mtu kama barua hivyo kumtumia ama kumtolea zire karatasi zake. Kompyuta huwa inanilahishishia kazi na pia huwa inafanya masaa iwe kamili. Mbapo unapotumia kompyuta inakusaidia ufanya kazi zako kwa urahisi.

Kuvaa, saa navaa maramingi ambapo, ndiyo, huwa navaa saa. Hua navaa saa, lakini mara mingi saa huwa naivaa ninapoenda mahali kama vile. Ninapo, enda mahali ambapo, kuna mahali ambapo kuna mkutano. Ambapo pale, navalia nguo nzuri zile za mkutano, na pia ninavaa saa.

Mda wangu wa bure nautumia kwa kwa vile kama kwa kufanya usafi kidogo kidogo ama kukaa chini na kutuliza mawazo yangu ambapo Ninaingia kwenye mitandao ya kisasa na kuangalia vitu kama comedy vitu kama hizo mda wangu wa bure nautumia katika kufanya usafi na kuangalia mitandao ya kisasa.

Napendelea mwanga wa kati. Mwanga wakati ni mwanga ambao unafanya mtu aweze kufanya kazi zake za kila siku na ni mwanga ambao hauchomi ngozi wala hauchomi ngozi juu ya ile jua ambayo inawezakuwa kali zaidi. Kwa hivyo napendelea mwanga wakati.

Kumbukumbu mzuri ambayo ninakumbuka ya shule ni pale ya ambapo. Nilipopenda somo na jiografia sana na nilikuwa nakuwa wa kwanza katika darasa langu ambapo nilikuwa napita ule mtihani sana. Walimu wangu wa jiografia alinipenda sana ambapo alikuwa ananiletea zawati mbalimbali mbele ya darasa kwa sababu ya kufanya vizuri katika somo hilo.

Kitu ambacho ninanapenda kufanya na familia yangu ni ile kitu kwa tuajumuika pamoja katika tunaombea familia na pia pale ambapo tunakula pamoja, tuna tunasaidiana katika familia, tukikula pamoja, tunawaza mawazo ya kusaidiana, mtu akiwa na shida tunasaidia mtu na ule mwingine ambapo tukiwa kama familia tunasaidiana kimawazo na kukula pamoja.

Habari za mtandaoni na usomea katika ule mtandao wa TikTok ama pala Instagram na Twitter. Sana sana huwa natumia Twitter katika kusoma habari mtandaoni ambapo Twitter inaleta kina kitu ambacho ni kama vile wanasiasa vile nchi zingine zinaendelea. Ama kama vile majiji tofauti mapinduko ya majiji tofauti.

Ndiyo ni mewai kulima, ni mewai kulima mmea ambao unaitwa sukumawiki na pia kabeji ambapo nililima na matokeo yake ya kawa mzuri sana ambapo Nilipata hile matokeo mzuri ya ulimaji wangu na nikapata matokeo mazuri ya kulima Ndiyo ni napenda kulima sana.

Napenda zote, napenda kucheza na pia napenda kutazama michezo. Ninapopata ile wakati wakucheza naenda, ninacheza mchezo yangu. Na pia, pia huwa natazama mchezo ya timu fulani. Ambapo, mimi kama nishabiki wa timu fulani. Lazima nitazame ile mchezo niona vile wale watu watakavyocheza vizuri. Napenda kucheza na pia napenda kutazama.

Mzuri ambalo nilijenga nilile zoea ya kuangalia afya yangu. Naangalia sana kile ambacho ni nacho kula. Kama kile ambacho ni nacho kula. Laki mazoea mzuri ambao nikonayo ingine ni pia pale kuzuia mwili wangu. Matika kuvaa vizuri na pia kutembea vizuri na pia kujiangalia kwenye mwili yangu na pia kuoga vizuri.

Maendelewo ya jamii ambayo nigetaka kuona ni pale ambapo jamii inahekimika na pia pale jamii inaimarisha amani na pale ambapo jamii inaweza kujipa kati chakula shibebola hile chakula yao yaani hawakosi chakula chao cha kila siku. Chakula chao cha kila siku na ambapo wanajisimamia kimaisha bila kutegemea wale wengine.

Mala mingi ninacheza na mtoto wangu, ambapo ninapoenda nyumbani nampata pale mtoto wangu ameningoja, ambapo tunacheza na yeye, tunacheza na yeye, kama vile kujificha na kujifichua, pale ambapo anajificha tunataftana hivi na mara mingi nacheza na mtoto wangu.

Ndiyo natoa natoa sadaka pale ambapo ninapoenda kanisani huwa ninatoa sadaka na pia michango huwa ninatoaa kwa sababu ni vizuri kushilikiana na watu pale ambapo ukitoa michango yako ya kila siku unafanya Unafanya lile jambo la kufulaisha mioyo ya watu ndiyo ninafanya michango hii iwe michango ile ya harambee Pahali ambapo mtu ni mgonjwa anahitaji pesa za kuenda hospitali na pia ninafanya michango ambayo ni kama tuseme kuna mtu ameiga dunia, pia hiyo michango huwa ninafanya. Au tena ama hata kama ni michango ya harusi nafanya.

Ndiyo, sana kwanza, ninapenda sana kusikiza radio, ambapo pale ninaile channel ninayo ipenda ya kusikiza ambayo inaitwa radio maisha, ambapo pale ninapenda ile, ile, ile, ile shilikisho zala, wanakuangana hile pale jionila, niyakuwa mpenzi, ninapenda sana kusikiliza radio, radio yangu ambayo ninapenda kusikiza sana ni radio maisha.

Ninapo na furaha kuwa nyumbani huwa ninafanya kazi za usafi ambapo pale nasafisha kila mahali pa nyumba, ambapo pale nikisafisha naweka mziki wangu ambao ninaupenda, ninafurahia pale nikifanya kazi zangu za kila siku za nyumba. Kwa hivyo ninafurahia sana kufanya kazi za nyumba ambapo nikifanya usafi wangu wa kila siku.

Kusema ukweli, mimi sina rafiki wa karibu. Sina wa rafiki wa karibu, labda rafiki wa mbalimbali ambapo. Hata huwa hatuongei mambo za ndani ndani na wao. Pia ukweli sina ule rafiki wa karibu ambaye ninaeza sema huyu ni rafiki yangu wa karibu. Ambaye ninaeza mpea shida zangu zote ama tuweze kutatua mashida zetu. Sina lafiki wakaribu.

Napendelea kusoma habari katika mtandaoni ambapo ukisoma mtandaoni zile habari zinakuanga zime kuna vile zinakuanga zimefupishwa ambapo unapewa kwa mawazo mafupi na pili ambapo unaonyeshwa kama vile video ya lile habari na unaonyeshwa gazeti ambapo itabidi usome kwa makini ndiyo uelewe.

Wafanyakazi wapya nawakaribisha katika kuwaelezea zile mipangilio ambazo tumepangilia katika kazi zetu za kila siku na ambapo vile ambapo wanafaa kukaribisha wateja na vile ambapo wanafaa kufanya hesabu yetu ya kila siku na pia na wakaribisha kwa kuwaambia hii malipo yao ya kila siku vile yatakavyokuwa.

Chakula ambacho ni nakipenda zaidi ni chakula ambacho ni cha chapati ambapo pale nakula kwa nyama ya ngombe ama ya mbuzi ama supu Napenda chakula ya chapati ambapo ni nakula kwa nyama ya ngombe ama ya mbuzi pale ambapo chile chakula huwa napenda sana kukila.

Wakati wa baridi kali huwa na jikinga na nanguo zile ambazo ni mzito mzito ambazo zita nisaidia katika kukinga magonjwa mbarimbari kama vile homa Unafua ama kifua kikuu a ambapo ni kichikinga na ile baridi naboresha afya yangu ya kila siku.

Napenda kuandika napenda kuongea sipendi kuandika kuongea ni rahisi kuliko kule kuandika. Kuandika unaweza andika uandike maneno mengi mengi ambayo hata haiwezi weza kukamilika kwa urahisi ambapo pia kuandika kunachosha sana.

Kinywaji baridi ninacho kipenda ni kinywaji cha soda ambapo ni hile soda ya Coca-Cola hile soda ya Coca-Cola ambapo hiyo kinywaji ikiwa baridi naipenda sana kwakua na ile jua kali sana hiyo kinywaji baridi ya soda ya Coca-Cola naipenda sana ambapo nakunywa ile soda nasikia vizuri.

Mazingira ambayo ninayopendelea ya kazi ni mazingira ambayo imetulia. Ambapo hakuna watu wengi wanaongea. Yani watu wanakuja, wanala chakula zao wakiwa wametulia kwa hivyo napenda. Mazingira ya kazi ambayo imetulia sana kwa sababu hiyo mazingira huwa nireta utulivu wa mawazo na pia utulivu katika mwiyoyoni.

Wakati waflaha, najifurahisha kwenye katika kinyuaji changu ambapo ninakipenda sana. Hhh ambayo, hiyo kinyuaji changu kinaitwa Gualana smirnof ice. Ambapo, najiburudisha kwa kile kinyuaji ambapo ninakunywa mikebe kama mitano hivi. Ambapo, nikinywa ile mikebe na fulahia sana na najiburudisha sana.

Ndiyo, napenda mziki wajadi sana. Kama vile, mimi ni mkikuyu, ambapo napenda ule mziki wajadi wakikuyu pale ambapo ule mziki wajadi ukigia, ukichezo kwenye redio, ninaupenda sana ule mziki wajadi wakiskiza na ninaupenda sana kujua hili niweze kuuimba.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia, wakati ambapo kuna baridi zaidi. Ndiyo, wakati huwa navaa kofia yangu, ambapo huwa najikinga na baridi kali ambayo inawezakuwa kama iko. Napenda sana kuvaa kofia wakati wa baridi, lakini katika wakati wa jua, napenda kuvaa ile kofia ambayo inaitwa para. Ile kofia ambayo inaitwa para huwa najikinga nayo joto jingi linachoma mtu.

Shelehe yangu ya kupendeza ni ile shelehe yangu ya siku ya kuzaliwa mbapo. Ninavaa zile nguo nzuri zangu, ninazozipenda sana. Pale ambapo ninaenda, ninavaa zile nguo ninaenda kukatika studio, napigwa picha zangu za makumbusho, za makumbusho. Kwa hivo, ninapenda shelehe yangu ya siku ya kuzaliwa mbapo. Ninaungana na marafiki zangu. Pale ambapo, nina wananipea zawadi. Na pia mimi, ninawapea kama vile vyakula, keki, keki, tofao.

Picha napiga mara mingi mingi kwa siku. Kama kwa siku naeza piga picha kama kumi hivi. Na ile siku nimeenda mahali naeza piga picha kama 20, 30. Ninapenda sana kupiga picha. Juu hizo picha huwa zinani kama mwaka moja ama mbili zikiisha naenda. Najipiga alafu ninalinganisha picha za hizo siku na za sahii.

Napenda kusafiri na ramani ya ambapo. Ramani naonanga ikiwa ndiyo rahisi katika usafiri. Na rmani ya ambapo inaweka mtu akiwa na comfort, ile comfortability. Napenda sana usafiri wa ramani kuliko ule usafiri wa GPS. Usafiri wa ramani ndiyo huwa naupenda zaidi.

Zawadi nzuri ambayo nimewaipokea ni zawadi ambapo nilizawadiwa simu ambayo ninaipenda ambayo ni simu ya mtambo wa samsung, hio zawadi niliipenda sana niliipokea wakati ambapo nilikuwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa na hiyo zawadi niliipenda sana Ndiyo.

Ninashukurikia muda kazini ambapo, kuna ule muda wa watu ambapo, pale ambapo wakuna watu wateja wengi, watu wanakula chakula cha wachamchana muda mungina ambapo niwa ushukurikia ni umuda wa usafi mbapo pale ambapo kuna ule mtu wa watu wakila na ee anashukurikia usafi pia ni nangalia ule muda wa ule wa kuongea na mteja ambapo unapea mteja muda wa kuongea na labda na chakulia chakula ambacho ana kipenda.

Kinywaji ambacho ninakipenda zaidi ni kinywaji cha juisi ila ya nanasi. Hicho kinywaji ninakipenda sana kwa sababu ni kinywaji ambacho kinakata kiu changu vizuri. Na ambapo ni kinywaji ambacho kinaniridisha. Napenda sana kukinywa masaa ya mchana. Pale mbapo ninakinywa wakati kuna juu.

Chombo cha mziki ambacho. Sipendi kupiga chombo cha mziki lakini napenda vile watu huwa wanapiga vyembo za mziki kukatika. Napenda kusikiza mtu akipiga chombo cha mziki kama vila gitaa Napenda kusikiza mtu akipiga ile chombo cha mziki ambayo inaitwa gitaa. Ambapo nafurahia sana akiimba na kile chombo cha mziki cha gitaa.

Kitu ambacho ninapenda kununua zaidi ni kitu kama vile nguo. Zile mpya mimi ni mtu wa fasheni napenda sana kununua nguo mpya zile ambazo zimetokea. Kwa hivyo mimi ni mtu wa fasheni napenda sana kununua nguo, viatu. Ama vile kununua kitu kinachonipendeza ama kununulia mtu zawadi yenye yeye mwenyewe anaeza hitaji.

Napenda kula wali, wali naupenda pale ambapo unakula ule wali kwa njahi, wali kwa ndengu, wali kwa madondo, wali kwa nyama, wali kwa sukuma wiki ama zile, vegetables, ambapo kama unakula wali unaweka pia avokado yako. Sipendi kula ugali juu ugali huwa inafanya niboeke Sipendi ugali inafanya mtu alale na pia ugali ukilinganisha wali una ladha tamu kuliko ugali.

Nyama ambayo ninaipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi tunazo pale inapochomwa ama kukaangu ama pale ambapo inachamusha wao tunakuinanyua hile subu yake. Napena sana nyama ya mbuzi ambapo hiyo nyama uwa inanifraisha sana kwa sababu nyama ambayo ni nye pesi na haisumbui katika kupika. Lakini nakupika kwa ke inakuanga pishu wa ke unakuwa nupishu wa rahisi.

Shughuri yangu ya kupendeza ni pale ambapo inashugurikia watu, watu ambao hawajiwezi, watu ambao unaenda unaona hawana chakula, cha kutosha. Hiyo shughuri huwa inanipendeza sana wakati ambapo nmeenda nasaidia wale watu ambao hawana, wale hupatwa hawana uwezo. Pale ambapo nmeenda ninawashugulikia ninawapa chakula, hiyo shughuri huwa inanipa motishu na inanipendeza sana.

Katika vitisho vya mtandao, ninajilinda kwa kuto posti, picha za zile picha mbaya mbaya, ambazo zina break, violation, zile mfuatilio wa ule mtandao. Na pia, nina sitaki sana kuongea kuhusu zile za wanasiasa ama sile za wanasiasa, hivyo ndo huwa najikinga katika vitisho vya mtandao.

Katika kushirikiana na timu huwa nina kaa pamoja na wao, kushirikiana, tunaweka mawazo yetu pamoja, tunajua tutafanya hili, tuwache kufanya hili, ama tutawacha kufanya lile ndio tuweze kuhitimu katika njia ambayo tunaelewana ili tunataka kuenda. Kwa hivyo nashirikiana na timu katika kupatilishiana mawazo.

Ndeyo, minapena chakula kitamu zaidi. Huo anafurahia sana kukina kile chakula kitamu, nipenda chakula angacho hakina ratha. Kwa hivo, minapena chakula kitamu sana kwa zaidi, na huo minapena sana kukiula, na huo anafurahia sana nikila chakula kitamu.

Vitabu vya aina ambavyo ni napenda kusoma ni vile vitabu vya historia na pia kuna zile vitabu za hadithi zinazo tisha na pia zile vitabu za hadithi zinazo tisha ninapenda sana kusoma vitabu za hizo aina kwa sababu huwa zina nifurahisha sana.

Napenda kuwasiriana na watu moja kwa moja katika mdomo wazi kwa wazi. Napena kuwasiriana na watu moja kwa moja. Pale ambapo ninakutana na ule mtu ambapo tunaongea, tunaongea wazi kwa wazi, tunabadilishana mawazo moja kwa moja pale ambapo ninapenda kuwasiriana na watu moja kwa moja kuliko kwenye kuongea na simu.

Kazi zangu nazipanga kwa mpangu riyo huli. Kama vile kuna tuseme kuna chakula kinacho hitaji kuangezia. Kama vile wali na angalia wali umebakisha kilu ngapi diyo tuangeza. Kama vile njugu za zile za kumbonda kituanganya na viazi. Na angalia zile njugu zinafaa kuangeza wa kiasigani. Na pia fila vitu kuangeza vitu vina vio hitajika kitha.

Napenda sanaa ya aina ambayo tunappoenda mahali, tunaangalia sanaa, tuseme kama ya teknolojia, napenda sana ya teknolojia, kwani ambako tunaelezewa na watu ambao wako na ubunifu wa hiyo, hiyo teknolojia wanatuelezea ukitokea teknolojia, mpya napenda sanaa ya teknolojia sana.

Kwenye kutazama video mtandaoni, napenda sana kutazamia vitu za mtotoni kwenye mtandao wa tiktok Tiktok zina zile video mzuri, ambazo zile video ukizitazama unafurahia kuzitazama mchh Vindio ambazo zinafanya mtu awe na mawa asiwe na mawazo ile mingi sana iv Vindio ambazo napenda kuzitazama sana katika mtandao wa tiktok.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza na watoto. Watoto ni watoto ambao ni innocent. Ninapenda kucheza na wao kwa sababu pale ambapo tunafurahia. Tunacheza mtoto wa kujificha na kujifichua. Napenda sana kucheza na watoto. Hata mtoto wangu napenda sana kucheza na ye ambapo pale. Tunacheza, ukicheza na watoto huwa wanafurahia sana.

Tukiwa na michakato ya kazi, huwa tunaboresha katika tukiongea na wafanyakazi wenzangu. Tunaongea vile tutaboresha ile michakato ya kazi ya kila siku. Tunaongea, tunaelezeana, hapa tunafaa kufanya nini, tunafaa kurekebisha hili, kwa hivyo vile ninavyoboresha michakato ya kazi ni pale ambapo tunaongea na wafanyakazi wenzangu. Tunaongea pale ambapo tunakosea.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

Nipike nini kwa leo? Nipike nini leo kwa chakula cha mchana. Kuna samaki kwenye jokofu. Limununua jana. Nitaupika nanazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Nina hitaji limau na tangawizi kumtia ratha. Jee, niendae ugari au wari, nathani wali ni bora, unaiva haraka, nitakata vituku vidogo vidogo na pilipili pia, samaki lazima ue na latha mzuri, familia wanatalajia chakula kizuri, nitapika pole pole wala haraka sana, chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi, nitaita wote tulale pamoja.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

Ninahisi usingizi sasa ni saa ngapi saa tatu usiku lazima nilale mapema kesho niamke asubuhi kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi nimezima taa zote na kufunga mlango jee nimeweka kengele ya saa nne asubuhi Hebu niangalie ndio imewekwa vizuri nitazima simu yangu isilete kelele usiku naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekua ya kuchosha mwili unahitaji kupumzika kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani, nitapanda mahidi na maharage wiki hii. Arthi iko tayali, nimesha ilima wiki iliyopita, mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninaitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkurima mjuzi yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni lahma kwa wakulima wote. Lazima nitumia wakati huu vizuri, nisipoteza na fasi, nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia mavuna mazuri yatasaidia familia nzima tutakuwa na chakula chakutosha.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

Je, niendesha gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana, basi ni laisi na nafuu. Lakini leo, nina mzigo mingi. Nadhani gari ni bola, nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea lafiki yangu alie mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi, mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha, nisikosahau kitu chochote.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

Nivae nini leo. Hewa ni ya joto au baridi. Hebu niangalie inje kwanza. Jua linaonekana lakini kuna upepo nathani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati wa buluu na suruwali nyeusi viatu gani. Sandari au viatu vya kufunga. Kwa kazi nathani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukua jaketi ni muage kwenye mkoba. Ama itakuwa baridi jioni mavazi mazuri ya naniwezesha kufanya kazi kwa ujasiri ninataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima nathani mahali hapa ni sawa.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sahemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliozoea. Lakini sasa kuna vipengere vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatua zile za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake lazima tushilikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wezangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa mangumu. Ninahitaji wazi zaidi. Nisisumburike kimya. Nitakamirisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu. Uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki mbili, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakuenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia mzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, nitachukua maji nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya na moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia mzuri.

Jirani yangu atinitamberea jana. Turizungumza mambo mengi ye ni mtu mzuri sana. Tunasaidiana kila wakati. Alikopa chumvi kidogo. Nili Nilikupa bila tatiza. Majilani, wazuri ni kama familia. Mwezi uliopita. Mi nilimkopa sukali. Alinipa bila maswali. Tunaangalia watoto wa kila mmojo wanapoondoka. Hii ni jamii ya kweli. Tunahusiana vizuri. Labda, nitaamka chakula. Ntampikia chakula kidogo nimpelekee kesho. Yeye alinipikia wiki iliyopita nilipokuwa mgonjwa Lazima turudishiane, turidishiane wema. Majilani wema ni balaka ya mungu. Lazima tuwaheshi.

Nimesikia habari za royo asubuhi. Kuna mambo mengi yanyatokea nchini. Serikari inasema watajenga barabara mpya kwenye mkoa wetu. Hiyo ni habari jema. Balabara za sasa ni mbaya sana. Pia wamesema pei za mafuta zimepungua kidogo ita itatusaidia itasaidia watu wengi. Nauli za bazi zitashuka lakini bei ya vyakula bado ni chuu sana. Wakulima wanasema mvua haikutoi mwaka huu. Ni jambo la kusitikisha na tumaini msimu ujao utakuwa mzuri zaidi ya habari za dunia zinaonyesha mambo mengi yanaenderea niombee amani iwe duniani kote.

Napenda kupiga picha za mazingila. Leo ndachukua kamela yangu niende ziwa. Kuna mandhari zuri huko. Miti mingi na ndege. Jua linapoanza ni wakati mzuri wa kupiga picha. Langi za anga hubadilika ziwe linakisi kila kitu. Tapiga picha nyingi. Kisha niketi na kuchagua bola zaidi. Shughuli hii inanipa furaha kubwa. Nasau masumbufu ya kila siku. Ninafikili kuanzisha ukulasa wa picha zetu mtandaoni nionyeshe kazi yangu labda watu watapenda Kila mtu anakipaji chake changu ni kupiga picha na maajabu ya urimwengu.

Kununu a vitu mtandaoni ni rahisi sana ni hatari pia unaona kitu kimoja kisha unaona vingine Unakuwana ukiagiza vitu usivithihitaji gharama inakuwa kubwa mwishoni nahitaji kuwa makini zaidi Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti Nitanunuwa vile vitu vilivyo kwenye orotha sitangalia vitu vingine Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali mbali Mara mingi kuna shuka tofauti kubwa Pia, pia nisome maoni ya watu waliyokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri, kununua mitandaoni salama ikiwa utakuwa na busara, nitajihadhari. Kuwa na busara, nitajihadhari.

Lazima ni andae orotha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku ni tanunua kabiji, karoti na vitungu. Nyama kwa wiki moja, nadhani kilombili zitatosha. Samaki pia ni mzuri tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto ntanunua rundo moja. Matunda kwa watoto, machungwa na maembe yapo sokoni sasa jee. Nina pesa za kutosha, hebu ni hesabu. Labda shilingi elfu mbili zitatosha ni kienda asubuhi mapema nitapata vitu vipya na bei nzuri.

Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu, nyanya zinaonekana zina kuwa vizuri, tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa, kazi hii inanipa amani ya moyo, ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku, ninafulahia kuona mimea ikikuwa, nikama kulea watoto, lazima ninyunyize maji leo, jua limekua kali, nitavuna nyanya wiki injayo. Ndizi meiva naomba nipande pia maua mengine ili busani langu iwe nzuri zaidi shuguri ni hii ni burudani ya kwe yangu mbora.

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili bado sijasoma nimekua na shuhuri nyingi leo nitachukua muda kusoma angarau kulasa kumi kitabu kinazungumzia historia nchi yetu ni mhimu kujua napenda kusoma jioni kabla kulala moyo wangu unatulia magazeti ninasoma asubui lakini vitabu ni kwa jioni watoto wangu wanaona ninapenda kusoma nao wanaaza kupenda nitabia nzuri kuhapa maktaba ya karibu inavitabu mingi inavitabu vingi nitakwenda wiki ijayo kusoma kunafungua akiri kujua mamba.

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki, ijayo ninaitaji kupanga shelehe je, tufanya kalamu ndogo nyumbani au tukodi mahali, nyumbani na fuu zaidi. Nitaalika marafiki wake kutoka shule labda watoto kumi, nitapika keki kubwa, wao wanapenda keki ya chokoreti, nitanunua baluni na mapambo ya langi za furaha, pia ni na ahadi ya kumnunulia zawa, ya kumnunua za wadi. Yeye anataka baiskeri na thani, nistapata baiskeri ndogo ya bei nafuu sherehe itakuwa siku ya jumamosi, muda wa asubui. Nisiku muhimu sana kwa mtoto wangu, laziwe iwe ya kumbu kumbu mzuu.

Mwarimu alinipikia jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani, je ni kweli, lazima nibumiza naye leo, yeye anasema amefanya kazi zote, lakini walimu anasema la tofauti. Naitaji kuelewa ni nini kinaendelea, labda anacheza sana anasahau masamo. Tamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati, elimu ni mfunguo wa maisha mazuri, bila elimu utakua na shida baadae. Nitakaa naye kesho jioni tuangalie kazi zake pamoja ndamsaidia kama kama hana uelewa Watoto wanaitaji msaada wa wazazi sio lawama.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Ntachelewa labda dakika 20. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambia ntachelewa njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je kuna njia nyingine zaidi fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika 30. Ntaepuka msongamano kesho ntajaribu hiyo njia leo. Naendesha radio. Skiza mziki. Ili niwe na subira. Hali hii ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Nina njaa sana, jee, nipike nini leo, kuna wali wa maharage hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu, nadhani nitafanya kitu rahisi tu chapati na mchuzi wa mboga. Ninaviuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana, watafurahi, inaitaji kuanza kuandaa, mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.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

Jee, ni chukue basi au pikipiki leo. Basi ni salama lakini linachelewa. Pikipiki ni halaka lakini hewa ya baridi na nisumbua. Nathani leo nitachukua basi. Sina haraka sana. Nauri ni shiringi miambiri tu. Ninafuu. Nitakaa kwenye dirisha niangarie mitaa tu na popita. Napenda kuona watu na shughuri zao za asubui. Kila mtu anahadithi yake. Stesheni ya basi iko mbali kidogo na nyumba. Nitatembea dakika kumi ni mazoezi mazuri kwa mwiri. Nikifika kazi mapema, nitakujua kabla ya kuanza kazi.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, jee, nina zitumia zote na thani nusutu, nizifute zile si zitumii, zinachukua nafasi, programu ya mawasiliano ni muhimu, nituze programu ya ramani pia, nina itumia kila siku, ina nisaidia kupata njia programu za michezo, jee, zinafaa labda moja au mbiritu kwa burudani, Nizifute zingine, nina programu za kusoma habari kathaa na nina za aina moja Nitaweka moja tu, bora zaidi Programu ya benki ni lazima, nalipisha bili na kuangalia pesa Nathani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka bila kuchelewa.